Ushauri ambao ningependa kuumpa mtu mwingine ni kwamba. Watu katika hii maisha tunafaa tutie bidii kila siku. Ili mwishowe mambu yetu tufanikiwe. Hatufai kukata tamaa kwa sababu. Tusipo kata tamaa tutafanikiwa maishani. Pia ningependa kushauri watu kwamba. Walinde mwili yao kwa kufanya mazoezi na kuangalia vyakula wanavyokula. Hili wawe na afya bora na wapate kuishi maisha marefu.

Vitu ambayo vinaweza fanya nicheke ni mingi. Sala sana filamu na sinema za vichekeshi hunifanya sana nicheke. Kwa sababu filamu hizi huwa na matukio ambazo ni za kuchekesha sana. Kwa sababu ni vitu vya ajabu na visivyo vya kawaida. Kwa hivyo ni vitu vinavyofurahisha na vinavyoniweza kusababisha kucheka sana.

Ndiyo mimi ninapenda maua kwa sababu. Maua mingi yana harufu mzuri ambayo inaweza kudia kuboresha hisia ya za watu na kuleta amani. Maua pia huleta urembo na msuru wa mazingira. Kwa sababu maua yanapamba mazingira na kwa hivo yana uboresha upewa mandhari na kutuwa mfuto wa kipekee.

Mimi hufanya kazi na timu ya mbali kwa matumizi ya teknolojia. Mimi hutumia vifaa vya teknolojia kama vile google drive au whatsapp kuharikisha ushirikiano na usimamizi wa miradi. Mimi pia hujenga mawasiliano mazuri. Mimi hutumia zana kama vile barua pepe programu na video calls. Hili kuwakikisha mawasiliano bora ya wazi. Mimi pia huhakikisha upatikanaji wa rasilimali. Subabu ni wapo wakikisha wanachama wa timu wanapata rasilimali zinazo itajika kama vile nyaraka au zana za kadi Kwa wakati mwafaka.

Kitendo cha wema ambao nimewahi fanya ni nimewahi nunulia vijana wanaorandaranda mtaani chakula nilifanya tendo hilo nikiwa na miaka kumi na nane na niliwaonea huruma na kwa hivo nikaamua kuwanunulia chakula nilihisi vizuri nilipofanya tendo hili kwa sababu nilikuwa nasaidia wengine.

Mimi huenda hospitali mara mingi kwa mwaka kwa sababu mimi huenda hospitali kila mara ninapo kuwa mgonjwa na kwa hivo sina idadi, idadi kamili ya mara ngapi Mimi huenda kila mara ninapo hisi maumivu au ninapo kuenda kuangaliwa mwili wangu mimi huenda hospitali.

Chakula cha kigeni ambayo nimewahi jaribu ni pizza Nilikula chakula hiki mara ya kwanza nilipokuwa katika darasa la tatu Nilikula chakula hiki katika hafla fulani nilikuwa nimehudhuria chakula hili ilinipendeza kwa sababu ilikuwa na ladha tamu na nilifurahi nilipokula chakula hiki kwa sababu ni chakula cha kufurahisha.

Ndio ninapenda kuendesha baiskeli kwa sababu kuendesha baiskeli ina fahida nyingi kuendesha baiskeli unisadia kuimarisha afya yangu kwa sababu ninapoendesha baiskeli mara mingi usadia kupunguza kalori katika mwili yangu Pia kuendesha baiskeli unisadia katika kupumzika na kuburudisha kwa sababu nitendo ambalo unisadia kujiburudisha.

Wakati mkuu wa baseball ninayokumbuka ni wakati wa ligi ya mashindano ya nchi. Timu zilizokua zikicheza nakumbuka ilikuwa timu ya Canada na Marekani. Ilichotokea cha ajabu ni kwamba timu ya Canada ilishinda mchezo huo wakati wa dakika za mwisho. Wakati ambao watu hawakutarajia. Nilihisi kushangaa kwa sababu hili halikuwa limetarajia. Na nipo tu wakati huo na kumbuka tu ile ajabu iliyotendeka.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni baba yangu. Baba yangu alinifundisha kuwa muda, tunafaa kutumia muda wetu vizuri. Alinufundisha hili ni kiwa mdogo katika darasa la tatu. Alikuwa anani, ananifundisha hili ili ni kuwe na uwezo wa kutumia muda wangu vizuri kwa sababu alikuwa anasema mtu anapotumia muda wake vizuri hili huongeza nidhamu na huongeza uwajibikaji.

Hapana mimi sipendi kuoga kwa maji ya moto. Mimi sanasana hupenda kuoga kwa maji ya baridi. Kwa sababu kuoga kwa maji ya baridi ina manufaa mengi na usaidia katika kuifadhi ngozi. Ukilinganisha na maji moto. Maji moto ndiyo inamanufa lakini maji moto usaidia kuongeza joto mulini ambalo ilo halinifurahishi.

Wakati wa mapumziko ya mchana mimi hupanga ratiba yangu ya jinsi nitavyo tekeleza majukumu yaliyo baki pia wakati wa mapumziko huu hayo mimi hunywa kahawa ili kunisaidi kupumzisha akili yangu Wakati huo mimi pia huweza kutembea kidogo na ili kuoana mazingira na kutuliza akili.

Mimi shugulikia udhaifu wangu kazini kwa kujitambua ninatambua udhaifu wangu wazi wazi. Mimi pia hufanya mpango wa kuboresha hili kujifunza na kuboresha katika kazi. Mimi pia hutafuta msaada kwa kuomba ushauri kutoka kwa waajiri na wafanyikazi wenzangu. Mimi pia husimamia muda vyema Kwa sababu kazi je usimamizi wa muda Hili nijue mbinu na bora kufanya kazi.

Mimi hutumia simu yangu muda mwingi kila siku. Mimi hutumia ili katika mawasiliano. Mimi hutumia kuwasiliana na watu kaziini. Ninapokuwa mbali mbali. Mimi pia hukumbuka kwamba simu yangu ya kwanza. Ilikuwa simu ya huawei simu yangu inanisaidia katika maisha yangu hunisaidia kuwasiliana na watu mbali mbali na pia uhunisaidia kufanya utafiti wa kazi. Muda mzuri wa kuzima simu yangu ni usiku ninapoenda kulala.

Mfereji wa tv ninaoufuata ni mfereji wa habari kwa sababu habari hunisaidia kujua matukio yanayoendelea katika nchi na nchi zinginezo za kimataifa habari pia hunisaidia kujua jinsi na shughuli zinazoendelea katika serikali Kwa sababu habari hizi huwa zinatangazwa katika televisheni katika mfereji wa habari.

Wakati wa mvua kuu mimi hupika kahawa na kunywa ili kutoa baridi, mimi ninapenda mvua kuu kwa sababu inasaidia katika kusaidia mimea kukuwa na kuendelea vizuri. Siku ya mvua waku niliyofurahiya zaidi ilikuwa nikiwa mdogo, ambapo mvua ilikuwa inanyesha na nilienda kuchezea mvua. Mvua inabadilisha mpango wangu kwa sababu wakati mvua hunyesha inabidi nirudi nitoke kazini na kurudi nyumbani ili nisi nyeshewe wakati nasikia sauti ya mvua mimi huhisi vizuri sababu mvua husaidia sana katika mazingira.

Ndiyo mimi natumia teknolojia ya sauti kwa sababu teknolojia hii husaidia vitu kufanyika kwa rahisi kwa sababu wakati mtu amechoka anaweza tumia teknolojia ya sauti ili kutoa maelekezo katika katika kifaaa anachotumia kuma vilezi simu na kwa hivyo hili hurahisi,,, hurahisisha sana shuguli za kazi mtu anapotumia teknolojia hii.

Ninapo agenda kwa mtu kwa mkutano mimi hujifunza agenda na kusoma na kuelewa agenda ya mkutano Mimi pia hufanya utafiti na kukagua mada zitakazozungumziwa na niandike maswali Mimi pia hubaini malengo kwa kuweka malengo binafsi kwa mkutano Mimi pia hujipanga kiakili kwa kutayarisha akili yangu kwa mazungumzo na majadiliano.

Mimi ninapenda filamu za vichekesho Kwa sababu filamu hizi hutuwa burudani na huniburisha sana Filamu hizi huwa na visa navya kiajabu na vya kuchekesha sana na kwa hivyo unisaidia kwa kawaza hisia zangu za furaha nilanza kupenda Filamu hizi nikiwa mtoto mdogo na filamu ninayo kumbuka ya vichekesho saidi inaitwa bad boys for life na ni filamu inayo chekesha na inanipendeza sana.

Mimi huendaa maktabani kila jumamosi Kwa sababu wakati wa jumamosi ndio siku ambayo ninapata muda mwingi wa wakupumzika. Kwa sababu jumamosi huwa siendi kazini kwa hivyo Jumamosi yangu mimi hutumia muda huo kwenda maktabani na kusoma vitabu vipya na pia ili kuongeza ujuzi Ujuzi na maarifa yangu.

Apana mimi sipendi chakula cha haraka Kwa sababu chakula cha haraka inaweza kuthiri afya yangu vibaya, kwa sababu mara mingi chakula hizi huwa vimepikwa na mafuta mingi ambayo si nzuri kwa afya au moyo pia chakula hizi, ni chakula za kupitisha wakati na kwa hivo haziwezi fanya mtu akashiba.

Hiyo mimi ni mewai fanya kazi ya kujitolea nilifanya kazi ya kujitolea nilivyofanya ilikuwa kazi ya kusafisha mazingira na nakumbuka nilifanya kazi hio nikiwa katika kidoto cha nne siku hiyo tulikwa tumeambiwa na walimu ati twende tukajisafisiea mazengira yetu na nilijitolea kwenda kusafisha mazingira ya eneo letu na nilihisi vizuri nilipofanya kazi hio ya kujitolea.

Somo la sayansi nilolipenda ni somo la kemiya sababu somo hili hutusaidia kujua jinsi ya ku sa kujisaidia katika maisha kila siku Tunapo tumia vifaa vya kemikali Pia somo hili hutusaidia na kujua jinsi ambavyo vifaa vya mbali mbali vimeundwa.

Kipindi cha televisheni nachopenda ni kipindi cha filamu ya kichekesho Ninapenda vipindi vya filamu ya kichekesho kwa sababu filamu hizi huniburudisha na hunisaidia kuleta hisia za furaha Filamu hizi pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo ninapotazama kwa sababu Ninapocheka nikitazama filamu hizi hunisaidia akili yangu kutulia.